Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa mnyamavu kutulia na kutekeleza majukumu yangu ya kimaisha kwa njia ya upole na utaratibu nikiwa kwenye akili ambayo imetulia vizuri. Hata hivyo nimejifunza pia kunyamaza.

Rangi ni nayoipendelea zaidi ni rangi nyeusi. Ama kwa kweli, rangi nyeusi hunipendeza sana ata mavazi yangu nayatumia sana kwenye rangi nyeusi. Na rangi nyeusi si eti niliiona mahali ni rangi ambayo imenifurahisha tu. Hata hivyo, bado napenda rangi nyeupe. Rangi nyeupe pia ni rangi nzuri ambayo naitumia bado kwa mavazi. Na rangi nyeupe niliiona mtu kama ameivaa na nikaona kwangu pia inaweza ikapendeza.

Kuongeza uzalishaji wangu ni ile tu napiga mazoezi, nafanya mazoezi mengi sana kama kukimbia na mazoezi na kuruka kamba na ma kuruka kamba kukimbia kuruka viungo na mazoezi mengine tu halafu pia nazingatia afya yangu na kula chakula kilicho na afya mzuri na diet.